Ndiyo, napenda sana hesabu. Napenda hesabu kwa sababu zina nisaidia kufikiri kwa umakini na kwa mpangilio. Hesabu hunifundisha jinsi ya kutatua matatizo hatua kwa hatua na kunifanya niwe mvumilivu ninapokutana na changamoto ngumu. Kitu kinachonivutia zaidi katika hesabu ni kwamba zina majibu yalio wazi na mantiki yake inaeleweka. Ninapoweza kutatua swali ngumu la hesabu nahisi furaha na kuridhika kwa sababu najua nimetumia kili yangu vizuri. Pia napenda jinsi hesabu zinavyotumika katika maisha kila siku kama katika biashara, uhandisi na sayansi. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo hesabu huwa ngumu na zinahitaji muda mwingi wa mazoezi ili kuzimudu. Licha ya hilo, bado ninaendelea kuzipenda kwa sababu najua zinanijenga msingi na kufanikiwa katika masomo na maisha ujumla.

Kabla ya kulala, huwa ninafanya mambo kadhaa ya kunisidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza napenda kumaliza shughuli zangu muhimu za kila siku kama vile za masomo au kupanga ratiba ya kesho. Iyo inasadia kuondoa mawazo mengi kichwani na kunifaya nijisikia nipo tayari kupumzika. Baada ya hapo mara nyingi huwa nasoma kitabu au kupitia mada fupi ambazo si nzito sana. Ili kutuliza ubongo wangu. Wakati mwingine, pia ninapenda kusikiliza muziki wa taratibu au maudhui ya sauti yananisidia kupunguza msongo wa mawazo. Hii inifanya nijiskie mtulivu na usaidia mwili yangu kuingia katika hali ya usingizi. Kabla ya kulala, ujitahidi kuepuka kutumia simu awa vifa vya elektroniki kwa muda mrefu kwa sababu unajua vinaweza kwa adhiri usingizi. Pia hua nafanya tafakari fupi au kujiuliza jinsi siku ilivyo kuenda. Nikijifunza kutokana na mazuri au changamoto nilizopitia. Mwisho kabisa, naenda kulala nikiwa na matumaini ya siku mpya iliyo bora zaidi.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule ambazo hunifanya nitabasamu ninapozikumbuka. Mojawapo ya kumbukumbu hizo ni wakati wakua na marafiki. Shuleni nilipata marafiki wakaribu ambao tulisoma pamoja tulisaidiana kwenye masomo na pia tulicheka na kufurahia muda wa mapumziko. Urafiki wao ulifanya shule ionekane kama mahali pa pili nyumbani. Kumbukumbu nyingine nzuri ni walimu waliokua na moyo wakujali. Baadhi yao walikuwa wakitufundisha kwa bidii na kututia moyo hata tulipokosea, nakumbuka walimu waliokua wakinipa motisha wa kujiamini na kufanya vizuri zaidi, hasaa pale nilipokuwa nahisi masomo ni magumu, maneno yao ya kutia moyo yalinisadia sana Pia nakumbuka matukio ya michezo na sherehe za shule siku za michezo zilijaa furaha, kelele na ushindani mzuri. Kulikuwa na sherehe za utamaduni, nyimbo na maigizo ambazo zilitupa nafasi ya kuonyesha vipaji vyetu Kumbukumbu hizi zimenifundisha umuhimu wa ushirikiano, nidhamu na kufurahia safari ya kujifunza. Kwa ujumla kumbukumbu zangu za shuleni si tu masomo darasani mbali pia mafunzo ya maisha niliopata kupitia watu niliokutana nao na uzoefu niliopita.

Napenda kucheza mpira wa migu ni mchezo unawonifresha sana kwa sababu unaitaji ushirikiano ni dhamu na nguvu za mwili pamoja na akili. Napocheza mpira wa migu ujisikia uhuru mwenye furaha asa ninapoko uwanjani na wenzangu tukishikiliana kufikia lengo moja. Kitu ni nacho kipenda zaidi katika mchezo huu ni ushirikiano watimu. Kila mcheza ana nafasi yake na jukumu lake na mafanikio kutegemea tunavyosaidiana Pia mpira wa migu husaidia kuimarisha afya kwa mwili na kupunguza msongo wamawazo na kuongeza kujiamini. Zaidi ya haya kucheza mpira wa migu hunifundisha maadili muhimu kama uvumilivu kueshimu wengine na kukubali u ushindi au kushindwa kwa moyo wa mchezo. Kwa ujumla ni mchezo ninaopenda sana na ambao unipa furaha na mafunzo ya maisha kwa wakati mmoja.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na pia mto na uzoefu huo ulikuwa nzuri sana na wa kumbukumbu. Mara ya kwanza nilipofika karibu na ziwa, nilivutiwa sana na uzuri wa mazingira, upepo mwanana na maji yalikuwa yaking'ang'ana. Ilikuwa ni sehemu tulivu ilioniacha nikiwa na amani moyoni na kunifanya nipumzike kifikra. Nilipenda zaidi kuangalia maji yakisonga taratibu na kuona watu wakifanya shighuli zao kama uvuvi kuogelea na kupumzika kando ya maji. Ilikuwa fursa nzuri ya kujifunza jinsi maji yalivyo muhimu katika maisha ya binadamu, wanyama na mimea. Pia iliniwezesha kufurahia mazingira ya asili na kupiga picha za kumbukumbu. Kuhusu mto nirifurahia kuona maji yakitirika kwa kasi hasaa wakati wa masika. Sauti ya maji ilikuwa ya kutuliza ilinifanya nifikirie kuhusu nguvu ya asili. Ziara hiyo ilinifundisha umuhimu wa kutunza mazingira na rasilimali za maji. Kwa sababu ni chanzo muhimu cha uhai. Kwa ujumla kutembelea ziwa na mto kulikuwa na uzoefu nzuri ulioniacha na kumbukumbu nzuri na ningependa tena kupata nafasi ya kutembelea maeneo kama hayo siku za usoni.

Ninapenda mikutano yenye lengo na mpangilio mzuri. Mikutano ya ina hii hunifanya nijiskie muda wangu unatumika kwa manufaa kwa sababu kila mtu anajua sababu ya kukutana na kile kinachotarajiwa kufikiwa. Napenda mikutano ambao inaanza kwa wakati, ina ajenda ilio wazi na inatimishwa kwa mawamuzi. Pia napenda mikutano yenye majadiliano wakubadilisha na mawazo. Aina hii ya mikutano huwapa watu nafasi ya kutoa maoni yao kwa uhuru na kuheshimiana. Inanifurahisha kusikiliza mitazamo tofauti, kujifunza kutoka kwa wengine kwa sababu hunisaidia kupanua kuelewa kwangu na kuboresha mawazo yangu mwenye. Zaidi ya hayo, napenda mikutano yenye mazingira ya urafiki na yenye kuheshimiana. Mikutano ambao haina shinikizo kubwa lakini bado inalenga matokeo huwa ni mvuto zaidi. Kwa ujumla, napendelea mikutano ambao inaleta suluhisho, inajenga uhusiano nzuri kati ya washiriki na inaacha kila mtu akiwa na kuelewa nzuri na nini ifanyike baada ya hapo.

Ninahisi ninahitaji kuhimarisha ujuzi kadhaa muhimu ili nijiboreshe zaidi katika masomo na maisha kwa ujumla. Kwanza kabisa ningependa kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda. Wakati mwingine ninapokuwa na majukumu mingi, huwa na changamoto kupanga muda wangu vizuri ili kukamilisha yote kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Pia, ninahitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano hasaa katika kujiamini ninapozungumza mbele ya watu au kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Mawasiliano mazuri ni muhimu sana katika masomo, kazi na hata katika mahusiano ya kijamii. Hivyo kuboresha ujuzi kutanisaidia sana Zaidi ya hayo ningependa kuimaisha ujuzi wa kiteknolojia. Hasaa matumizi ya kiteknolojia za kisasa katika kujifunza na kufanya kazi. Dunia inaendelea kubadika kwa kasi. Nakuwa ninaelewa vizuri kiteknolojia kutanifanya niwe tayari zaidi kwa changamoto za sasa na zijazo Kwa ujumla kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kuwa mtu bora zaidi mwenye ufanisi na mwenye kujiamini katika nyanja mbalimbali za maisha.

Ndio, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunipafuraha na kuniacha nikiwa na amani ya ndani kupiga chombo cha mziki ni njia nzuri ya kujieleza bila maneno, na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi Kitu ninachopenda zaidi ni kuchanganya mbinu na hisia. Kwa mfano, unapopiga kwa mpangilio sahihi, mziki hubadilisha hisia na hali ya moyo wa mtu Hii inafanya uzoefu wa kucheza mziki uwe wa kipekee na wa kufurahisha Pia, kupiga chombo cha mziki hunifundisha uvumulivu na nidhamu, kwa sababu inahitaji mazoezi ya mara kwa mara na umakini mkubwa ili kuibua sauti nzuri Hata hivyo changamoto inaweza kuwa, kujifunza mbinu mpya au nyimbo ngumu lakini na furahia changamoto hizo kwa sabu zinanifanya niwe mzoefu zaidi Kwa ujumla, kupiga chombo cha mziki ni moja ya shughuli ninazopenda sana na inanipa furaha kubwa.